Kwa kawaida, nalala kati ya masaa sita hadi saba kwa siku. Inategemea sana jinsi siku ilivyokuwa. Hasa kama nilikua na shughuli nyingi au mawazo mengi. Kuna siku nalala kidogo zaidi kuliko kawaida. Bila kupanga, nikikosa usingizi wa kutosha na nahisi kuchoka, na umakini wangu unapungua. Usingizi mzuri hunisaidia kuwa na nguvu na kufikiri kwa utulivu siku inayofuata.

Wakati wa baridi kali, mimi hujitahidi kuvaa nguo nzito ili kujikinga na baridi. Mimi hupendelea kunywa vinywaji vya moto kama vile chai au supu ili kuupa mwili joto. Pia, mimi hukaa sehemu zenye joto na kuepuka kutoka nje bila sababu ya msingi. Mara nyingi, mimi hupunguza kuoga kwa maji baridi na badala yake natumia maji ya uvuguvugu. Baridi ikizidi, mimi hujitahidi kulala mapema na kujifunika vizuri ili mwili upumzike na kudumisha afya.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia, hunisaidia kueka mwili katika hali nzuri na kuongeza nguvu. Kukimbia, pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kueka akili sawa. Nikipata muda, mimi hupendelea kukimbia asubuhi au jioni wakati hali ya hewa nitulivu. Baada ya kukimbia, mimi huhisi na fuu na kuwa na nguvu zaidi kwa shuguli za siku.

Siku yangu ya kuzaliwa, mimi huipanga kwa furaha na sherehe ndogo au kubwa kulingana na hali. Mimi huanza kwa kusherehekea na familia na marafiki wa karibu, mara nyingine kwa chakula kizuri au keki. Mara nyingi, mimi hupokea pongezi, zawadi ndogo na maneno mazuri kutoka kwa wapendwa. Baada ya hapo, mimi hupenda kufanya kitu kipya au kinacho nifurahisha kama kutembelea sehemu maalumu au kujiburudisha. Sherehe huwa na muziki, vicheko na muda wa kushirikiana na wapendwa ili siku hiyo ibaki ya kipekee.

Napendelea chakula chenye kiasi kidogo cha mafuta, si sana sana. Mafuta hunisaidia kuongeza latha na pia kunipa nguvu zinazo hitajika kwa shuguli za kila siku. Hata hivyo, chakula kinacho kuwa na mafuta mengi sana, kinaweza kuathiri, afya, hivyo huwa ni najitahidi kula kwa uwiano. Kwa upande mwingine, chakula kisicho na mafuta sana pia ni muhimu, hasa kwa kudumisha afya na kuepuka matatizo ya moyo na uzito kupita kiasi. Mara nyingi hupendelea mchanganyiko wa vyakula ambapo kuna uwiano kati ya latha nzuri na lishe bora. Kwa hivyo, napendelea chakula chenye mafuta kidogo lakini chenye lishe ya kutosha ili kuhishi maisha yenye afya na nguvu.

Kawahida natumia Wi-Fi pale inapo patikana kwa sababu ni thabiti na haina garama ya ziada. Wi-Fi usaidia kupata interneti kwa kasi nzuri bila wasiwasi wakutumia data nyingi. Hata hivyo pale ambapo wifi haipo mimi hutumia data ya simu ilikuendelea na mawasiliano na shuguli za mtandaoni. Mara nyingine napanga matumizi ya data ili isitumike haraka hasa ikiwa nigarama kubwa.

Ndiyo, nikiwa na nafasi na muda, mimi huenda kwenye tamasha la muziki mara kwa mara. Napenda kuhudhuria tamasha ili kufurahia muziki wa moja kwa moja na kuungana na watu wenye shauku sawa. Muziki unaongeza furaha na kuondoa msongo wa mawazo. Hasa wakati wa kucheza au kuimba pamoja na wapenzi wa muziki. Mara nyingine hupenda pia kusikiliza wasanii wapya au aina tofauti za muziki ili kupanua uelewa na ladha ya muziki.

Ninapenda shirika langu kwa sababu linanipa mazingira mazuri ya kujifunza na kukua. Linaweka mkazo kwenye ushirikiano, heshima na uwazi katika kazi. Nathamini pia fursa za kuboresha ujuzi na kushiriki mawazo mapya bila kuogopa. Uongozi wake hunisaidia kwa muongozo na kunitia moyo kufikia malengo.

Napanga kazi zangu mapema ili kuepuka msongo wa muda wa mwisho. Mimi hutumia kalenda au orotha ya majukumu kufuatilia tarehe muhimu. Mara nyingine napanga kazi kwa vipande vidogo ili kumalizia hatua kwa hatua kabla ya muda wa mwisho. Kama kazi inabidi iishe haraka, mimi hupanga kipaumbele cha haraka na muhimu kwanza.

Wakati wa msongo wa kazi, kwanza mimi hujaribu kupumzika kwa dakika chache ili kutuliza akili. Mimi hupanga kazi kwa kipaumbele na kushughulikia mambo muhimu sana. Pia, mimi hujijengea ratiba ndogo ili kufanya kazi hatua kwa hatua bila kuchanganyikiwa. Mara nyingine mimi hutumia mbegu za kupumzika kama kupumua kina au kusikiliza muziki wa utulivu.

Kila asubuhi huanza kwa kuamka mapema na kwa utulivu. Kwanza, mimi hufanya mazoezi madogo au kupumua kwa kina ili kuamsha mwili na akili. Baada ya hapo mimi hujiandaa kwa siku kwa kuoga na kula kifungua kinywa chenye lishe nzuri. Mimi hupanga ratiba ya siku kuangalia majukumu muhimu na kupanga vipaombele. Mara nyingine mimi hupumzika kwa dakika chache au kusoma kitu cha kuhamasisha kabla ya kuanza kazi.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu na latha tofauti. Kujaribu chakula kipya, hunisaidia kufahamu tamaduni na mitindo tofauti ya upishi. Mara nyingi huvutiwa na vyakula vya asili au vilivyo pikwa kwa njia ya kipekee. Hata kama si chakula kipya hunifurahisha, huwa tayari kujaribu anghalau mara moja.

Utotoni nilipenda sana kucheza michezo ya nje na marafiki zangu hasa kukimbia na mpira. Pia nilifurahia kuendesha baisikeli na kuchunguza maeneo mapya karibu na nyumbani. Nilipenda kusikiliza hadithi na kusoma vitabu vilivyonichochea mawazo. Wakati mwingine nilijishughulisha na kuchora au kuunda vitu vidogo kwa mikono.

Naipenda timu ya mpira wa miguu ya Manchester United. Ninaipenda kwa historia yake kubwa mafanikio mengi na namna ilivyokuwa ikipeleka ushindani mkubwa kwa muda mrefu. Wachezaji wake wazamani na wasasa wamekua wakinipa msisimuko na kumbukumbu nyingi nzuri. Licha ya changamoto wanazo pitia nyakati fulani, bado naendelea kuiunga mkono bila kuyumba. Mashabiki wake duniani kote, unifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia kubwa.

Asubuhi, napendelea kunywa chai yenye ndimu kidogo au kahawa ya kawaida. Vinywaji hivi unisaidia kuamuka na kuamisha akili kwa siku mpya. Mara nyingine napenda pia kunywa maji yenye barafu au maji safi ili kuanza siku kwa nguvu. Kwa baadhi ya siku, mimi upendelea juisi za matunda kwa lishe na nguvu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya kusoma, kuuliza maswali na kufanya utafiti mdogo mdogo. Mimi hufurahia kujifunza kupitia vitendo hasa pale ninapo weza kujaribu kile ninacho jifunza kwa vitendo. Pia mimi hutumia video, makala na mazungumzo na watu wengine ili kupanua uelewa wangu. Mimi hujifunza kwa kujadiliana iliniweze kuona mitazamo tofauti na kufikiria kwa kina zaidi. Mwisho napenda kuchukua muda wangu kuelewa vizuri badala ya kukimbilia majibu ya haraka.

Ndiyo, mara chache, mimi huweka picha zangu mtandaoni hasa zile za matukio maalum au kumbukumbu nzuri. Mimi hufanya hivyo kwa wangalifu na huchagua picha ambazo zinafaa kushirikiwa hadharani. Siweki kila kitu kwa sababu napenda kubaki na faraga kiasi. Pia mimi huzingatia ni nani anaweza kuona picha hizo na mathumuni ya kuzishiriki kwa ujumla mimi hutumia mitandao kwa uyiano bila kupitiliza.

Timu ni nayo ifuata kwa karibu ni timu ya mpira wa migu ya Manchester United. Ninaifuatilia kwa sababu ya historia ndefu mashabiki wengi na mchezo wa kufutia. Pia, ufuatilia matokeo yake, wachezaji wake na jinsi inavyo shindana katika mashindano maku. Mara nyingine mimi huangalia timu zingine pia. Hasa pale zinapokuwa na mashindano ya kuvutia au wachazaji marufu.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Shawshank Redemption. Ninaipenda kwa sababu ina ujumbe mzito wa matumaini uvumilivu na nguvu ya kuendelea hata katika hali ngumu. Uigizaji wa wahusika wake ni wakiwango cha juu na hunifanya nihusike kihisia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hadithi yake inanifundisha kuwa uhuru wa akili ni muhimu hata pale mazingira yanapo kuwa magumu.

Napenda sana watu wenye heshima na upendo kwa wengine. Pia, hufurahia tabia ya uaminifu na kuweza kusema ukweli bila hofu. Watu wenye uvumilivu na uwezo wa kuelewa hisia za wengine univutia sana. Ninaipenda pia tabia ya kushirikiana na kusaidia wengine bila kutegemea faida. Kwa ujumla, napenda tabia zinazojenga uhusiano wa kweli na heshima kati ya watu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga majukumu yangu mapema kabla ya kwanza. Mimi hutumia orodha au kalenda kupanga kazi kwa kipaumbele cha haraka na muhimu kwanza. Mara nyingine hugawa kubwa kuwa hatua ndogo ndogo ili zisizidishe msongo wa mawazo. Pia nahakikisha nikizingatia muda na kukaaa makini bila usumbufu ili kumaliza kasi kwa.

Kampuni ya teknolojia ninayoimudu na kuiamini ni Google. Ninaiamini kwa sababu inatoa huduma na teknolojia za kuaminika kama Google Search, Google Maps na Gmail ambazo zinarahisisha maisha ya kila siku. Pia hufanya utafiti na maendeleo makubwa katika AI, kompyuta za wingu na teknolojia za afya. Ninaipenda kwa kuwa inajali ubunifu hutoa fursa kwa watumiaji wengi na ina mfumo wa usalama wa kuaminika.

Hapana sioni haja ya kuvaa miwani kwa sasa. Mara nyingine, watu huvaa miwani, pale tu inapo hitajika kwa kuona vizuri au kulinda macho. Kwa kawaida macho yangu hufanya kazi vizuri bila msaada wa miwani. Hata hivyo, napenda kuzingatia miwani kama sehemu ya mtindo au ulinzi wa jua.

Kujiandaa kwa mkutano, mimi huanza kwa kuangalia agenda au mada itakayojadiliwa. Mimi hupanga vitu muhimu vya kuzungumzia na kueka hoja kwa mpangilio wa kueleweka. Pia huandaa nyaraka, takwimu au vifaa vingine vitakavyohitajika wakati wa mkutano. Mara nyingine mimi hupanga muda wa mazoezi na kuwasilisha hoja ili kuiwasilisha kwa uhakika.

Wakati wajua kali, napenda kukaa kwenye sehemu zenye kivuli ili kuepuka jua kali. Mimi hupenda kunywa vinywaji baridi kama maji au juisi ili mwili usikose maji. Pia, mimi huvaa nguo nye pesi na kofia ili kujikinga na miyale ya jua. Mara nyingine mimi hupendelea kuwa ndani au kwenye maeneo yenye hewa safi na baridi kidogo.

Nina hifadhi data yangu katika njia mbalimbali kulingana na umuhimu wake. Mara nyingi, mimi hutumia hifadhi ya mtandaoni kama Google Drive au OneDrive kwa urahisi wakuipata popote. Pia, uhifadhi baadhi ya faili muhimu kwenye kifaa changu binafsi kama kompyuta au simu. Kwa nyaraka nyeti, hutumia nenosiri na hatua za usalama ili kulinda taarifa zangu.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kwa njia inayofurahisha na kunilea akili. Mara nyingi, mimi hupenda kusoma vitabu au makala yanayoongeza uelewa wangu. Pia, mimi hupenda kushiriki kwenye michezo au shughuli za burudani kama muziki au filamu. Mara nyingine mimi hutumia muda wa bure kujifunza ujuzi mpya au kujaribu mambo mapya.

Ndiyo, napenda kuimba ingawasi mutalamu sana. Kuimba, hunifanya nijisikie huru na huniondolea msongo wa mawazo. Mara nyingi, mimi huimba nikiwa peke yangu au nikisikiliza muziki ninao upenda. Napendelea kuimba nyimbo za polepole au zenye ujumbe mzuri. Hata kama sauti sika milifu, furaha ya kuimba ndiyo muhimu zaidi.

Kwanza, napenda kuchambua tatizo kwa umakini ili kuelewa chanzo chake kikuu. Baada ya hapo, mimi hupanga suluhisho kwa hatua ndogondogo hili kushugulikia tatizo kwa ufanisi. Mara nyingine, mimi huwasiliana na wenzangu au viongozi hili kupata ushauri na mitazamo tofauti.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hujaribu kupumzika ili kuondoa msongo wa kazi. Mara nyingi, mimi hupenda kutembea kidogo au kubadilisha mazingira ili akili ipumzike. Pia, mimi hupenda kunywa kinywaji au kula kitu kidogo ili kuongeza nguvu. Mara nyingine mimi hupendelea kusoma au kusikiliza muziki ili kupunguza uchovu.

Sera muhimu katika kampuni ninayoiona ni ile inayo hakikisha uwazi na uwajibikaji kwa wafanyakazi wote. Pia, sera za heshima na usawa ni muhimu sana ili kila mfanyakazi ajisikie kuthaminiwa. Sera za maendeleo ya wafanyakazi kama mafunzo na kupandishwa cheo, pia hufanya kampuni kuwa ya kuvutia. Usalama kazini ni sera nyingine muhimu kuhakikisha wafanyakazi wako salama kimwili na kisaikolojia.

Harufu ni nayo ipenda zaidi ni harufu ya maua, hasa zile zenye ladha tamu na utulivu kama lavenda au jasmini. Harufu hizi unifanya nijisikie utulivu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda harufu ya chakula kitamu kinapo pikwa kwa sababu inainua hisia na unifanya njaa. Harufu ya samahani safi au hewa safi baada ya mvua pia hunifurahisha sana.

Siku ya leo wazo nzuri ni kutumia muda kidogo kujipumzisha na kupanga mipango midogo ya siku nzima. Hii inaweza kuwa kwa kutembea kidogo nje kunyua kinyuaji cha joto au kusoma kitu kilicho na maana. Pia ni wazo nzuri kuandika orodha ya majukumu muhimu ili kuhakikisha hakuna kinachopitwa.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana mara moja. Ujana ni kipindi kilicho jaa furaha, uhuru na nafasi ya kujifunza bila shinikizo kubwa. Napenda kurudi kuona marafiki wakaribu, kucheza michezo na kushiriki shughuli zisizo na wasiwasi wa kila siku. Pengine pia ningependa kurudia baadhi ya maamuzi muhimu kwa uangalifu zaidi sasa nikiwa na uzoefu. Kwa hakika, kurudi ujana kungeleta furaha kumbu kumbu nzuri na nafasi ya kujifunza zaidi.

Kila siku, mimi hufanya mazoezi ili kudumisha afya na nguvu za mwili. Mara nyingi huanza na mazoezi madogo ya kupumua na kuinua mwili polepole. Baada ya hapo, mimi hupenda kukimbia na kufanya mazoezi ya mwili yote. Mara nyingine, mimi hupenda mazoezi ya kupumzika kama kutembea au yoga ili kuimarisha akili na mwili.

Ndiyo, mara kathaa nimewahi kushiriki katika kazi za kujitolea. Mimi hupenda kusaidia, jumuiya au watu wanao hitaji msaada bila kutegemea malipo. Mara nyingi ujishugulisha na shuguli kama usafi wa mazingira kusaidia shule au kutoa elimu ndogo. Kazi za kujitolea unifundisha uvumilivu, huruma na kushirikiana na wengine. Kwa ujumla, zina nifanya nijisikie kuwa na mchango wa maana katika jamii.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kifamilia na marafiki wa karibu. Kwanza huwanza kwa chakula kizuri au keki maalumu huku tukishirikiana furaha na vicheko. Mara nyingine hupokea pongezi na zawadi ndogo kutoka kwa wapendwa wangu. Pia, mimi hujipatia muda wa kufanya jambo la kufurahisha kama kutembelea sehemu ninayopenda au burudani maalumu. Kwa ujumla, siku ya kuzaliwa ni fursa ya kusherehekea maisha, kushiriki furaha na kuunda kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, niliwahi kuona bahari mara kathaa. Ni mahali pa kupeteza sana, hasa pale maji yanapo angaza na sauti ya mawimbi ikiskika. Napenda kuhudhuria pwani kutembea karibu na maji na kufurahia upepo safi wa bahari. Mara nyingine, hupenda pia kuangalia machweo au mapambazuko huku nikiwa karibu na bahari. Bahari hunipa hisia ya utulivu, uhuru na furaha kubwa.

Napendelea kuandika zaidi kuliko kuongea. Kwa sababu, kuandika hunipa muda wa kupanga mawazo yangu kwa utulivu. Kuandika huniruhusu kueleza hisia na mawazo kwa usahihi bila kukatizwa. Hata hivyo, pia napenda kuongea pale ninapo kuwa na mada ninayo ielewa vizuri au ninapo hitaji mawasiliano ya haraka. Kuongea husaidia kujenga uhusiano na kuelewana moja kwa moja na wengine. Kwa ujumla, huchagua katia kuandika au kuongea kulingana na mazingira au lengo la mawasiriano.

Napenda kucheza mpira wa miguu zaidi kuliko mchezo mwingine. Mchezo huu hunipa furaha, hunisaidia kuwa naafya njema na hunipa nafasi ya kushirikiana na wengine. Pia napenda kukimbia uwanjani na kushindana kwa njia ya haki. Wakati mwingine, mimi hucheza pia michezo mingine kwa burudani lakini mpira wa miguu hubaki kuwacha guo langu la kwanza.

Asubuhi hii, nilianza kwa kuamuka mapema na kufanya mazoezi madogo ya mwili. Baada ya hapo, nilijipanga kwa kuoga na kula kifungua kinywa chenye lishe nzuri. Nilipanga ratiba ya siku yangu kwa kuangalia majukumu muhimu na kupanga vipaumbele. Mara nyingine nilichukua muda kidogo wa kupumizika au kusoma kitu cha kufurahisha kabla ya kazi kuanza.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakiwafaidi wengine au kampuni kwa ujumla. Pia, hunipa msukumo kuona kazi yangu ikikamilika kwa ubora na kwa wakati. Kujipanga malengo madogo na kuyaona ya kitimia hunipa hisia ya mafanikio. Kupewa pongezi au shukrani kutoka kwa wenzangu au viongozi, pia hunipa motisha kubwa. Kwa ujumla, kuona umuhimu wa kazi yangu na kuhusiana na mafanikio ya jumla, hunifanya nishirikiane kwa bidii zaidi.

Ndiyo, napiga kura pale ninapokuwa na haki na nafasi ya kufanya hivyo. Mimi hupenda kushiriki katika mchakato wa kuchagua viongozi au maamuzi muhimu ya jamii. Kura ni njia ya kuonyesha maoni na kuchangia maendeleo ya jamii au taifa. Mara nyingine hupanga kabla ya kuenda kupiga kura ili kuelewa wagombea na sera zao vizuri. Kwa ujumla kupiga kura kunanipa hisia ya ushawishi na uwajibikaji wakijamii.

Napenda kusoma vitabu vinavyo chochea fikra na hisia. Mara nyingi hufurahia vitabu vya hadithi, riwaya au fasihi ya kisasa vinavyo nipa uzoefu wa kipekee. Pia napenda vitabu vya kujifunza kama ujuzi wa maisha, sayansi au maendeleo binafsi. Vitabu vya historia na tamaduni pia hunivutia kwa sababu hunipanua uelewa wa dunia. Kwa ujumla, napendelea vitabu vinavyo nipa maarifa, burudani na hisia nzuri.

Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu na mpangilio mzuri. Mimi hupendelea pale wenzangu wanapo shirikiana, kuheshimiana na kushirikisha mawazo bila hofu. Mazingira yenye mwanga mzuri hewa safi na chumba kilichopangwa vizuri unifanya kuwa na umakini zaidi.

Ninakumbuka vizuri, siku, za michezo, shuleni, hasa mashindano ya mpira wa miguu na mbio. Kulikuwa na furaha kubwa kushirikiana na wenzangu na kushangiliwa na walimu. Pia nakumbuka vipindi vya darasani, vilivyojaa vicheko na mafunzo ya maana. Urafiki tulioujenga wakati ule, ulikuwa wa dhati na wa kudumu. Kumbukumbu hizo hunifanya nitabasamu hadi leo.

Ningemshauri mtu anayeanza k kazi ache kutegemea kuelekezwa kila hatua na ajifunze kuwajipika mapema. Ajitahidi kuuliza maswali na kujifunza haraka badala ya kuogopa kukosea. Nidhamu ya muda na kujituma itamtofautisha zaidi kuliko vipaji pekee. Asijilinganishe na wengine bali ajikite katika kujijenga na kuboresha ujuzi wake kila siku. Zaidi ya yote ajue kuwa kazi sirahisi kila wakati lakini uvumilivu ndiyo huleta mafanikio ya kweli.

Ninashughulikia wateja kwa kusikiliza kwa makini kwanza kabla ya kutoa majibu au suluhisho. Hii hunisaidia kuelewa tatizo halisi badala ya kubahatisha na kupoteza muda. Nawahudumia kwa heshima na uwazi. Hata pale wanapokuwa na malalamiko makali. Kwa sababu hisia zao ni sehemu ya tatizo. Pia, mimi huhakikisha nawapa majibu ya kweli na yanayotekelezeka. Si ahadi bure. Mwishowe mimi hufuatilia kuona kama waliridhika kwa sababu kazi hazimaliziki mpaka mteja aone thamani.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni dokumentari zinazohusu maisha halisi na teknolojia. Napenda vipindi hivyo kwa sababu vinanipa maarifa mapya na kunifanya kufikiri kwa kina. Pia, mimi hufurahia vipindi vya mahojiano vinavyoangazia hadithi za watu waliopitia changamoto na kufanikiwa. Mara nyingine, mimi hutazama tamthilia zenye ujumbe mzito na uigizaji mzuri.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo yanayo nisaidia kuongeza ujuzi wakitaaluma na kuboresha utendaji kazini. Mafunzo ya teknolojia mpya uongozi na mawasiliano ya kikazi yangekua muhimu sana kwangu. Pia ningependa mafunzo ya kutatua matatizo na kufanya maamuzi kwa ufanisi. Mafunzo yanayo husisha vitendo na uzoefu halisi hunisaidia kujifunza kwa haraka zaidi.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata tarifa muhimu. Mimi hutumia sanaa kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii. Pia, mimi hutumia simu kusoma habari mitandaoni na kujifunza mambo mapya. Simu hunisaidia kupanga ratiba, kuhifadhi kumbukumbu na kusimamia shughuli za kila siku. Kwa ujumla ni kifaa muhimu kinachorahisisha maisha yangu ya kila siku.

Napendelea kusoma kuliko kuandika kwa sababu kusoma hunipa nafasi ya kupata maarifa mapya na mitazamo tofauti. Kusoma hunisaidia kupanua fikra na kuelewa dunia kwa upana zaidi. Hata hivyo, pia napenda kuandika pale ninapohitaji kueleza mawazo yangu au hisia kwa kina. Kuandika hunisaidia kupanga mawazo na kujielewa vizuri zaidi.

Jamii yangu ninaisaidia kwa kushiriki katika shughuli ndogo ndogo, ninapopata nafasi. Mimi husaidia kwa kutoa ushauri, maarifa au muda wangu kwa watu wanaohitaji msaada hasa vijana. Pia, mimi hujitolea kushiriki katika shughuli za usafi au michango ya kijamii inapohitajika. Mara nyingine mimi husaidia kwa kushiriki taarifa sahihi au kuhamasisha wengine kufanya jambo jema.

Mara nyingi, mimi hufanya mazoezi ya mwili kila siku au angalau mara nne au tano kwa wiki. Napendelea mchanganyiko wa mazoezi ya kukimbia nguvu za mwili na kupumzika kama yoga au kutembea. Mara nyingine, mimi hufanya mazoezi madogo nyumbani ikiwa siku ni ndefu au hawana muda wa kwenda nje. Mazoezi haya hunisaidia kwa kuwa na afya njema, kuongeza stamina na kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo nilikuwa na nafasi ya kufuga wa nyama nilipokuwa mdogo na hiyo ilikuwa sehemu ya furaha yangu ya utotoni. Mara nyingi nilifuga kuku na bata kwa sababu zilikuwa rahisi kushugulika nazo nyumbani. Na pia zilinisaidia kujifunza uwajibikaji kila siku nilijua lazima nizunguzwe kuwapa chakula na maji na kuhakikisha eneo lao lilikuwa safi na salama. Kujali wanyama hao kulinifundisha uvumilivu na nithamu kwani mara nyingine walikuwa wagumu kuthibiti au walihitaji muda mwingi. Nilipata furaha kubwa kuona wanyama wakikuwa na kuwa na afya njema na hiyo ilinifanya nijisikie kuwa na mchango mzuri. Pia kufuga wanyama kulinifundisha kuheshimu viumbe hai na kuelewa mahitaji yao ya msingi. Mara nyingine nilijifunza kwa makosa, lakini kila jaribio lilinifanya niwebora zaidi katika kuwa hudumia. Nilifurahia pia kushirikiana na familia katika shughuli hizi na kutengeneza kumbu kumbu nzuri. Kufuga wanyama kulinipa ufahamu wa maisha ya wanyama na umuhimu wa uwazi na makini katika kuwalea. Kwa jumla uzoefu huo wa kufuga wanyama ulikuwa wamaana sana na ulikuwa sehemu ya malezi yangu na mafunzo ya maisha.

Mchezaji ninaye mpenda sana ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ni mfano wa nidhamu, bidii na uthabiti. Ninavutiwa na jinsi anavyoweza kufanya maajabu kwenye uwanja na kuongoza timu yake. Uwezo wake wakufunga mabao kwa mbinu tofauti na kucheza kwenye mashindano makubwa univutia sana. Pia napenda jinsi anavyo wahamasisha wachezaji wengine na mashabiki wake kwa mfano wake wa kuendelea kushikilia ndoto zake. Mara nyingine, mimi hufuatilia mchezaji huyu pia nje ya uwanja, jinsi anavyo shiriki shuguli za kibinadamu na kusaidia wengine. Kwa ujumla, Cristiano Ronaldo ni mchezaji ninae muheshimu na kumshirikisha mfano wake wakazi ngumu na uthabiti.

Hekima niliojifunza maishani ni kuwa mvumilivu na mwenye nidhamu. Kwa sababu naelewa kuwa, ukiwa mvumilivu na mwenye nidhamu, inaleta matokeo makubwa kuliko shinikizo au kuwa na haraka. Nimejifunza pia kuwa kila hatua ndogo inayoelekezwa kwa malengo ina maana na inaweza kuleta mafanikio makubwa. Kuheshimiana na wengine na kushirikiana kunajenga uhusiano thabiti na unyenyekevu. Pia nimejifunza kuwa kushindwa sio mwisho bali ni fursa ya kujifunza na kuimarisha uwezo. Kwa ujumla hekima ya kujifunza, kuvumilia na kuthamini watu na nafasi zinazokuzunguka ndiyo hutoa maisha yenye maana.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu kunanipa changamoto ya kimwili na kiakili. Kunanifundisha nidhamu uvumilivu na kunilazimisha kuheshimu mipaka ya mwili wangu. Hata hivyo, sipendi kupanda bila maandalizi. Watu wengi hudharau hatari na hapo ndipo hushindwa. Nikijianda vizuri kupanda milima hunipa utulivu, mtazamo mpya na hisia ya ushindi wa kweli.

Ninatumia simu yangu kama kifaa muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza, mimi huitumia kwa mawasiliano kama kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii. Pia, mimi huitumia kupata habari kwa kusoma makala kuangalia habari za kila siku na kufuatilia matukio yanayoendelea. Simu hunisaidia kupanga ratiba yangu kupitia kalenda na vikumbusho vya kazi muhimu. Mara nyingi mimi huitumia simu kujifunza mambo mapya kupitia video, makala au programu za elimu. Pia mimi huitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama filamu au video fupi. Simu hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu kupitia picha na video za matukio muhimu. Wakati mwingine, mimi huitumia kwa shughuli za kifedha kama malipo ya kidigitali au kufuatilia matumizi. Hata hivyo, mimi hujitahidi kuthibiti matumizi yake ili isichukue muda mwingi usio na faida. Kwa ujumla, simu ni chombo chenye manufaa makubwa kwangu ninapokitumia kwa nidhamu na malengo sahihi.

Chakula cha jadi ninacho penda ni ugali unaopaswa kuliwa na mboga za majani kama sukuma wiki au kunde. Napenda latha yake ya asili na jinsi kinavyo kamilisha chakula kwa mlo mzima. Pia mimi hufurahia samaki wa mto au samaki wachumvi walio pikwa kwa njia ya jadi. Kwa sababu latha yake nitamu na yakipekee. Mara nyingine, mimi hupenda wali wakunde au wali wamtama unao nipa nguvu na afya. Chakula hiki chajadi kina nifanya nikumbuke familia na kumbukumbu za utotoni. Hasa wakati wa sherehe au krismasi, mimi upenda pia nyama za kienyeji zilizo pikwa kwa moto wa kuni kwa sababu harufu yake inavutia sana. Hutumia chakula hiki mara kwa mara husaidia kudumisha utamadunu na maadili ya familia. Napenda kushirikiana na familia au marafiki wakati wa kula chakula hiki kwa sababu ufanya chakula kuwa cha furaha zaidi.

Ndiyo, napenda kutumia teknolojia ya sauti katika shughuli zangu za kila siku. Mara nyingi, mimi hutumia kupiga simu na wenzangu bila kutumia mikono hasa wakati niko safarini au nikifanya kazi nyingine. Pia napenda kutumia teknolojia ya sauti kusikiliza muziki, vitabu ya sauti au podcast za elimu na burudani. Mara nyingine mimi hutumia teknolojia hii kutafuta tarifa mtandaoni kwa kutumia amri za sauti badala ya kuandika. Hii inanisaidia kufanya mambo haraka na kwa ufanisi zaidi hasa wakati ninashughuli nyingi. Pia teknolojia ya sauti hunisaidia kupanga ratiba na kueka vikumbusho kupitia simu au vifaa vya kielektroniki.

Ningemshauri mtu mwingine kwanza kuwa na uvumilivu na nidhamu katika kila jambo analofanya. Kujua kueka kipaumbele na kupanga ratiba ni muhimu ili kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka msongo wa mawazo. Pia ni muhimu kusikiliza kwa makini kuelewa wengine na kushirikiana badala ya kuchukulia kila jambo peke yake. Ningemshauri pia kutokua na hofu ya kushindwa, bali kushindwa kuchukulia kama fursa ya kujifunza. Uaminifu na heshima kwa wengine ni msingi wa uhusiano thabiti na mafanikio. Kujifunza kutoka kwa makosa yako na ya wengine ni hekima muhimu maishani. Pia ni vyema kuweka malengo madogo madogo ili kuyafikia hatua kwa hatua badala ya kutaka kila kitu mara moja.

Wakati umeme unapokatika, kwanza mimi ufurahia muda kidogo bila shinikizo la teknolojia. Mara nyingi, mimi huangalia vifaa vyote vya umeme na kuhakikisha hakuna kilicho hatarisha au kinachoweza kuharibiwa. Baada ya hapo, mimi hupenda kufanya shughuli zisizotegemea umeme kama kusoma kitabu au kuzungumza na familia. Mara nyingine, mimi hutumia muda ule kutembea au kufanya mazoezi madogo ya mwili. Kwa watoto au familia ni wakati wa michezo ya pamoja bila vifaa vya kielektroniki. Mimi hupenda pia kuandika au kutafakari bila usumbufu wa simu au televisheni.

Ndiyo napenda chakula kitamu lakini hapa lazima niwe mkweli kidogo. Watu wengi usema wanapenda chakula kitamu ili hali wanamaanisha chakula chenye sukari au mafuta mengi. Jambo ambalo si la busara kiafya. Mimi napendelea chakula kitamu chenye uiano mzuri wa ladha na lishe. Sio kile kinacho haribu afya polepole ladha nzuri inapaswa kutokana na maandalizi mazuri ya viungo sahihi wala sio ya kupindukia kwa chumvi au mafuta. Chakula kinapokuwa kitamu kwa njia ya asili, kinafurahisha zaidi na kinabaki kukumbukwa. Pia hunifanya kuthamini utamaduni na ubunifu wa mpishi.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mitandaoni lakini kwa makini sana. Mimi hupenda kuona mitazamo tofauti kutoka kwa watu tofauti kwani inapanua ufahamu wangu. Mara nyingine, maoni yanafunika taarifa muhimu au mbinu mpya za kufikiri jambo fulani. Hata hivyo sipendi kuingia kwenye mabishano yasiyo na mantiki au maoni ya chuki napendelea kusoma maoni yenye hoja za msingi na inayoheshimiana na wengine. Mara nyingine mimi hupata mwongozo au ushauri kupitia kwenye maoni hayo hasa kwenye bidhaa au huduma. Mimi hupenda pia kuona mitazamo ya watu kuhusu mambo ya kijamii, siasa na burudani.

Mara nyingi, mimi huenda hospitalini mara mbili au tatu kwa mwaka kwa uchunguzi wa kawaida au matibabu madogo. Hii inategemea afya yangu na wakati mwingine ni dharura ikiwa kunakua na tatizo la ghafla. Mara nyingine mimi huenda kwa ajili ya uchunguzi wa afya au chanjo zinazo hitajika. Napendelea pia kutumia muda wa kuenda hospitali kuzungumza na madaktari na kuelewa hali ya afya vizuri. Kwa wagonjwa wa familia au marafiki, mara nyingine kuenda hospitalini kusaidia au kuwasaidia kupata huduma. Mimi hupanga vizuizi vya muda ili kuhakikisha kuwa muda wa hospitali hauingilii kazi au masomo.

Kuweka afya yangu kuwa nzuri napanga ratiba ya mazoezi ya mwili kila siku au angalau mara kadhaa kwa wiki Mimi hupenda kula chakula chenye lishe pamoja na mboga, matunda na protini ya kutosha. Mimi hupunguza vyakula venye sukari nyingi, mafuta mengi na viambato vinavyoweza kuharibu mwili. Kila siku mimi hupata muda wa kupumzika, kulala usingizi wa kutosha na kudumisha akili safi. Pia, mimi hupendelea kunywa maji ya kutosha ili kudumisha mwili kuwa na maji ya kutosha. Mara nyingine, mimi hupiga vipimo vya afya au kuangalia dalili ndogo za tatizo mapema.

Kipau mbele kazini kwa mawasiliano ni kuwa na uwazi na usahihi katika ujumbe unaotolewa. Napenda kuhakikisha kila tarifa inafikishwa kwa namna rahisi inayo eleweka ili kuepuka kutafsiriwa vibaya. Pia ni muhimu kusikiliza wenzako kwa makini ili kuelewa tatizo au maoni yao vizuri. Majibu lazima yafikishwe kwa wakati ili maamuzi ya kazi ya sibaki nyuma. Kuheshimiana na luga inayo tumika ni musingi wa mawasiliano bora kazini. Ni muhimu kutumia njia zina zofaa kama barua pepe, simu au mikutano kulingana na umuhimu wa ujumbe. Pia ni vyema kutoa maelezo ya zianda pale yanapo hitajika ili kuhakikisha kila mtu anaelewa.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na usimamizi wa muda na kupanga kipaumbele. Pia mafunzo ya mawasiliano kazini ya menisaidia kueleza mawazo yangu kwa wazi na kusikiliza wenzangu vizuri. Mafunzo ya teknolojia na programu za kompyuta yamenisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi. Mafunzo ya usimamizi wa miradi yamenifundisha jinsi ya kushirikisha timu na kufanikisha malengo makubwa. Mara nyingine, mafunzo ya maadili na nidhamu kazini yamenisaidia kudumisha uhusiano mzuri na wenzangu. Mafunzo ya suluhisho la matatizo yamenifundisha kushughulikia changamoto bila hofu au haraka. Pia mafunzo ya afya na usalama kazini yamenisaidia kuepuka ajali na kudumisha mazingira salama. Mafunzo ya huduma kwa wateja yamenisaidia kuelewa mahitaji yao na kutoa huduma bora. Mara nyingine, mafunzo ya kifedha au bajeti yamenisaidia kupanga rasilimali vizuri kazini. Kwa jumla, mafunzo haya yamenisaidia kuwa mtaalamu mwenye ufanisi nidhamu na uwezo wa kushirikiana na wengine.

Ningependa kutembelea Japan kwa sababu ni inchi yenye mchanganyiko watamaduni za kale na teknolojia ya kisasa. Napenda kuona miji yao yenye usafi, mifumo ya usafiri ilio pangwa vizuri na mandhari ya asili yenye maziwa, milima na bustani. Pia ninavutiwa na historia ya samurai, makaburi na majengo ya kale yanayo onyesha tamaduni za kihistoria. Napenda pia kuonja vyakula vya asili vyaki japani kama sushi, ramen na tempura. Mara nyingine mimi hufurahia kushiriki kwenye sherehe za jadi na kuona mavazi ya kimila kama kimono. Mandhari ya cherry blossom au milima ya Fuji ni jambo ninalo taka kushuhudia kwa macho yangu. Pia napenda teknolojia ya kisasa, maktaba na majengo ya kisasa ya Japan ambayo yanaonyesha ubunifu. Ningependa pia kuzunguka vijiji vya asili na kuona maisha ya wakaazi wa eneo hilo. Japan pia ina utamaduni wa heshima na nidhamu unao nivutia kwa sababu unanifundisha mambo ya maisha. Kwa jumla, kutembelea Japan kungechanganya historia, asili, teknolojia na burudani kwa uzoefu wa kipekee.